Wakati wa mvua, shughuli zangu za kila siku hubadilika kidogo kulingana na hali ya hewa. Napenda mvua kwa sababu hunipahisia ya utulivu na huzuni nzuri. Hasa nikisikia sauti yake ikipiga paa au nyasi mara nyingi napendelea kukaa ndani, kusoma vitabu, kuandika au kuskiliza mziki. Huku ni kikunywa kikombe cha chai au kakao moto pia huwa napenda kuchunguza mazingira inje kuangalia jinsi mvua inavyofanya miti au maua kuonekana safi na yenye rangi angavu.

Mimi huona ninafanya kazi vizuri zaidi asubui hasa mapema wakati akili bado ikohai na mwili haujachoka. Sasa hizo, saizo huwana utulivu na hakuna usumbufu mwingi. Jambo li naloni ruhusu kuzingatia majukumu yangu. Kika milifu, napenda kutumia wakati huu kusoma, kupanga au kutekeleza kazi zinazohitaji umakini mkubwa zaidi ya hapo. Asubui ni wakati wakuanza siku kwanguvu na motisha.

Kila siku ninafanya mazoezi kadhaa ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Aina ya mazoezi ninayoipenda ni kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo na mara nyingi kufanya mazoezi ya nyumbani kama push-ups au sit-ups. Pia napenda kucheza michezo ya ubau au michezo nyepesi ya viwanja mara chache.

Nilizaliwa na kukulia katika mji wa utulivu wenyi historia na mila za kitamaduni. Mji wangu ulikuwa na barabara tulivu, nyumba zilizo karibu na jamii yenye ushirikiano mkubwa. Nilipokuwa mdogo, nilifurahia kucheza kwenye viwanja, michezo ya ubao na matembezi ya pamoja na marafiki zangu. Pia nilikumbuka jinsi wazee walivyokuwa waki wakitumia mda wao kueleza hadithi za zamani kutoa mawaidha na kushirikiana katika shughuli za kijamii.

Naposherehekea mwaka wangu mpya hufanya hivyo kwa njia ya kushirikiana na familia na marafiki. Kula chakula kizuri na kusherehekea kwa furaha na shangwe. Mara nyingi napenda pia kuandaa mapenzi ya mwaka mpya, kama kupanga malengo, kufikiria fanikio na mambo mazuri yanayotarajiwa kufanikisha. Wakati mwingi hufurahia kuangalia taa za sherehe, muziki na michezo ya burudani ili kuigiza hisia za furaha na mshikamano wa kifamilia.

Mfano mzuri wa zoea nililojenga ni mradi wa kikazi au wa shule nililoshirikiana na wengine kukamilisha kwa ubora katika mradi huo niliweka ratiba kupanga majukumu na kushirikiana kwa karibu na wenzangu ili kuhakikisha kila hatua linafanywa kwa ufanisi. Zoezi hili nilinifundisha umakini, nidhamu na umuhimu wa kushirikiana na wengine.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kusherehekea kwa njia ya furaha na utulivu pamoja na familia na pia marafiki. Maranyingi huwanza kwa shukran na tafakari ya mwaka uliopita kisha kushiriki mlo wa pamoja, keki na zaidi na pia zawadi ndogondogo. Pia napenda kufanya shuguli zinazo nifanya nijisikie furaha kama kuangalia filamu zinazo zipenda kucheza michezo au kufanya matembezi ya burudani.

Mwezi ninaoupendelea zaidi katika mwaka ni disemba. Napenda disemba kwa sababu unahisia ya furaha, mapumziko na sherehe ni mwaka ambao watu wengi hupumzika baada ya kazi ndefu ya mwaka, kukutana na familia na marafiki na kutafakari mafanikio pamoja na changamoto za mwaka mzima. Pia mazingira huwa na msisimuko wakipekee, mziki, mapambo na hali ya kutoa na kushukuru. Kwa jumla, disemba hunipa hisia ya upya na matumaini na kuanza kutoa ndoto mpya kwa mwaka unaofuata.

Kinywaji ninacho kipenda kunywa asubuhi ni chai ya kienyeji au chai ya majani ya kijani. Napenda kuanza siku na kinywaji cha moto kinacho nipa utulivu na nguvu kidogo. Kuamuka, chai hufanya asubuhi kuwa ya kupendelea na harufu yake kumufanya mtu hajisikie macho na tayari kwa kazi au shuguli za siku. Wakati, mwingine pia napenda maji yenye limau au maji safi ya moto, kwani hunisaidia mwilini kuamuka kuondoa uchovu kidogo na usingizi.